Mimi napenda kujifunza mambo mapya kwa njia ambazo zinanifanya nibaki na hamu na nisiwe na presha nyingi. Kwanza, napenda kutazama video fupi au maelezo ya msingi ili nipate kuelewa wazo kwa haraka. Baadae, huwa nasoma makala au vitabu vifupi vinavyotoa maelezo ya kina zaidi. Napenda pia mazoezi ya vitendo. Kujaribu kile kinachojifunza mara moja kunanisaidia nikumbuke vizuri. Nikishidwa kitu huwa napeda kuuliza watu wanaojua zaidi au kutafuta majibu mtadaoni. Mwisho huwa najiwekea lengo dogo la kujifunza kila siku ili nisiwe mzito wala nisiache katikati. Kwa kifupi mimi hujifunza kwa kuchaganya kusoma kwa kuangalia, kuuliza na kufanya vitendo.